Gitaa ni chombo cha mziki ambayo ningependa sana kujifunza. Kwa muda mrefu nimetaka kujifunza ama kuwa na ujuzi wa kuweza kucheza gitaa. Lakini sija weza kupata fursa kwa sababu sija nunua kifaa hicho na pia sija pata mkufunzi. Ila nimeweza kujifunza kucheza ngoma za kitamaduni. Na hiyo inanipa tumaini kuwa ipo siku ntaweza kujifunza kucheza kifaa kinachoitwa gitaa ni chombo ambayo kina sauti nzuri na ya kupendeza wakati unajifunza kucheza vyombo vya muziki Kwa hivyo bila kuchelewa sana muda mrefu nitaweza kujifunza kucheza gita.

Tukiongelea muda wa mwisho natumai tunaongelea muda ambao mtu anakuwa nao wakati anapomaliza siku yake ama kazi zake za siku. Huwa nashughulikia muda wangu wa mwisho kwa kuweza kujipumzisha kutafsiri. Ni kipi nimefanya kwa siku na kupanga. Nini nitafanya siku ijayo ama siku inayofuata. Kwa hivyo muda huo unakuwa wakuzama katika mawazo, kupanga kwa utaratibu, mikakati yale nitaweka ili kuweza kukamilisha kama ni kazi zingine ningependa kuzifanya kwa siku zifuatayo ama siku zifuatazo.